Naam ndiyo napenda viyote viwili, napenda kusoma na pia kuandika. Kusoma huni panuwa mawazo, hunipa maarifa mapya. Na huni saidia kuelewa matatizo, tofauti, tofauti. Kuandika pia upande mwingine, hunipa nafasi ya kujieleza. Kueleza mawazo yangu kwa uwazi na ubunifu. Mara nyingi kusoma hunipa muskumo wa kuandika. Na kuandika hunifanya niki nifikirie kwa kina zaidi. Kwa kifupi, viyote vinakamirisha na unisaidia kukua kiakili na kibinafsi. Kusoma, nilianza kutoka mapema, nikianza shule, nilikuwa, nachukulia, masomo, kuwa ndicho kiu cha jamii. Kisha soma, akili itapanuka na utakuwa na interesti ya kuandika. Hezi vitu viwili uambatana.